Nikitazama muda wa bure, napenda kuutumia kwa njia zinazonisaidia kupumzika na pia kujifunza mara nyingi mara mingi husoma vitabu au makala, kusikiliza muziki au kuangalia vipindi vinavyo niburudisha. Wakati mwingine napenda kuandika mawazo yangu au kupanga malengo ya badaaye. Pia hutumia muda wake wa bure, wangu wa bure kuwasiliana na marafiki na familia au kufanya shughuli ndogo zinazo nisaidia kujituliza kama kutembea, kutafakari au kujifunza jambo jipya mtandaoni. Kwa ujumla hujaribu kutumia muda wa mapumziko kwa njia yenye maana na inayoongezea furaha.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini zaidi kazini ni uwezo wangu wa kuwa kiunganishi na mwezeshaji ndani ya timu. Kwangu mimi, mafanikio sio ya kukamilisha kazi kubwa. Bali ni jinsi ninavyo weza kusaidia wenzangu kujisikia vizuri na uwenye ujasiri katika majukumu yao. Ninadhamini sana wakati ninapo uweza kutumia ujuzi wangu wa mawasiliano kutakua migogoro au kurahisisha mchakacho uliokuwa unaonekana kuwa mgumu kwa wengine. Mafanikio mengine muhimu ni ujuzi wa kujifunza vitu vipya kwa haraka. Katika ulimwengu wa sasa unawabadilika kila siku, ninajivunia uwezo wangu wa kufuatilia teknolojia mpya au mbinu za kisasa na na kuzileta kazini ili kuboresha utendaji wetu. Hii inanipa hali ya kujiamini kwamba naweza kukabiliana na changamoto yoyote inayo kuja mbele yangu. Pia ninadhamini sana nidhamu za kusawazisha kazi na maisha binafsi. Kufika nyumbani ni kuwa na nguvu ya kufurahia wakati wangu wa mapumziko ni mafanikio makubwa kwangu kwa sababu inanifanya niwe na tije zaidi zinazo nitakaporudi kazini kesho yake. Kila mara ni napo maliza miradi yangu, mradi mgumu ambao uli nihitaji ushirikiano wa karibu na ubunifu na hisi fahari kubwa. Hayo mafanikio yanajenga historia yangu ya kazi na kunifanya nidhamini kila hatua niliopiga. Kuanzia makosa nilio jifunza hadi ushindi nilipo, nilio pata pamoja na timu yangu.

Kusema ukweli, mimi siyo mtu anayependa sana kuingililia mijadala mikali ya siasa. Hasaa ile inayozua malumbano au chuki. Ingawa ninaelewa umuhimu wa siasa katika kuongoza jamii na kuleta maendeleo. Mimi hupenda zaidi kuangalia picha kubwa. Jinsi tunavyoweza kuboresha maisha ya watu. Kulinda mazingira na kukuza ilimu. Badala ya kufuata upande mmoja, napenda kusikiliza maoni tofauti ili kuelewa kwa nini watu wanafikiria wanavyofikiria. Bino yangu kuhusu siasa ni kama ile ya kuchuja habari ninayotumia kila siku. Ninatafuta ukweli. Sipendi kufuata porojo au habari za kusisimua ambazo hazina msingi. Ninathamini utulivu. Ninahisi mjadala mingi ya siasa kwenye mitandao. Ya kijamii inachosha na inaingililia ule utulivu wangu ninaoupenda ninajali matokeo ya kijamii Kwangu mimi, siasa yenye maana ni ile inayojenga undugu na kuhakikisha kila mtu ana nafasi ya kufanikiwa kama ile hali ya ujirani mwema, niliokuwa nayo kwenye mji wangu wa kuzaliwa Kwa ufupi, mimi ni mwangalizi zaidi kuliko mwana harakati napendelea kutumia nguvu zangu kwenye vitu ambavyo nina uwezo navyo moja kwa moja. Kama kusaidia rafiki au kufanya miradi ya DIY kuliko kupoteza amani yangu kwenye migogoro ya kisiasa ambayo mara nyingi haina mwisho.

Mimi huchukulia maswala ya imani na ibada kama safari ya faraga na ya ndani zaidi. Kwa sababu hiyo, sipendi kufuata ratiba maalumu ya kuonekana kwenye majengo ya ibada mara kwa mara. Badala yake, mimi hupata muda wa kuunganisha roho yangu na nguvu ya ulimwengu kupitia tafakari ya kila siku na kuthamini urembo wa asili unao tuzunguka. Kwangu mimi, kila wakati ninapo kuwa kwenye utulivu wa milima, nikisikiliza sauti ya mto au ninapo fanya jambo lawema kwa mtu mwingine na hisi kama niko kwenye ibada. Na amini kuwa nyumba ya ibada iko moyoni. Unaweza kupata amani na muunganisho wa kiroho popote ulipo. Mradi una nia ya thati. Vitendo ni ibada. Kusaidia wengine kuwa mkweli na kutunza mazingira ni namna yangu ya kutoa shukrani kwa uhai. Utulivu ni sala. Wakati mwingine kukaa kimia na kusikiliza sauti ya ndani ya thamiri yako, ni ibada tosha inayokupa muongozo wa maisha. Hata hivyo, ninathamini sana jamii ya watu wanao kuenda kwenye nyumba za ibada kwa anjili ya kutafuta amani na ushirikiano. Kwani mimi pia niliishi kwenye mji ambapo watu walikua wakikutana na kusherehekea imani zao kwa pamoja. Jambo ambalo lilijenga undugu mkubwa.